Ni nani ananifundisha jambo muhimu? Jambo muhimu zaidi nilifundishwa na wazazi wangu. Hasa kupitia matendo yao kuliko maneno. Walinifundisha dhamani ya nidhamu na kuwajibika. Sio kwa kunilazimisha sana, bali kwa kuonyesha mfano. Niliona walivyoamka mapema, walivyoheshimu kazi yao na walivyowajibika hata pale mambo yalipokuwa magumu. Hapo ndipo nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati yanahitaji juhudi za kila siku na uvumilivu. Pia nilifundishwa jambo muhimu na mwalimu mmoja wa shule upili ambaye alinifundisha kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Alikuwa akisisitiza kuwa kosa ni sehemu ya kujifunza na kwamba mtu anayethubutu kujaribu ndiye anayekua zaidi. Somo hilo lilinisaidia kuwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya bila hofu ya kukosea. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kila mtu anayekuja katika maisha yetu hutufundisha jambo fulani. Wengine hutufundisha kwa maneno, wengine kwa matendo na wengine kwa changamoto wanazotuleta.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Nikihitaji msaada kazini, hatua ya kwanza ni kukubali kuwa, si lazima nijue kila kitu pekee yangu. Kwanza kabisa, najaribu kuelewa tatizo vizuri, najipata mda mfupi kuangalia nilipoishia, nini hasa kinanitatiza, na kama kuna taarifa au rasilimali nilizokosa. Hii hunisidia nisimuendee mtu nikiwa na mkanganyiko mwingi, bali nikiwa na swali lililo wazi. Baada ya hapo, kuomba msaada kwa mtu sahihi. Iwe ni mwenzangu wa kazi, kiongozi wangu, au mtu mwenye uzoefu zaidi kwenye eneo hilo. Ninajitahidi kuomba msaada kwa heshima na uwazi. Nikieleza nilichojaribu tayari na sehemu ninayokwama. Hii huonyesha kuwa ninawajibika na pia ninathamini muda wa mtu ninayemuuliza. Pia ninaskiliza kwa umakini na kujifunza. Si tu kupata suluhisho la haraka, bali kuelewa maantiki ili nisirudie kosa hilo baadaye. Mara nyingi, huandika au kuhifadhi kumbukumbu ya nilichojifunza kwa matumizi ya baadae. Mwisho, hushukuru msaada nilioipata. Hii hujenga muhusiano mazuri kazini na huunda mazingira ambayo, kila mtu yuko tayari kusaidiana bila hofu. Kwa kifupi, kwangu kuomba msaada kazini si udhaifu ni ishara ya ukomavu, kujifunza na kufanya kazi kwa ushirikiano.

Je, unapenda hadithi za ajabu. Ndiyo, ulnapenda hadithi za ajabu sana. Hasa nikizichukulia kama mifano ya maisha ya sikuizi za sahii. Hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu hunipeleka nje ya mipaka ya maisha ya kawaida. Zinazo chochea mawazo, ubunifu, na kunifanya niulize maswali ambayo huenda usingejiuliza katika hali ya kawaida. Kama vile ingekuaje kama au je kunawezekano zaidi ya tulichokiona. Napenda pia jinsi ya hadithi hizi zinavyobeba mafundisho yaliyofichika. Maranyingi nyuma ya mchawi viumbe wa ajabu au matukio yasio ya kawaida kuna ujumbe mzito kuhusu maisha, maamuzi, ujasiri au mapambano ya ndani ya binadamu. Hadithi za aina hii hunifaya nitafakari kwa kina hata baada kujimaliza. Zaidi ya yote hadithi za ajabu hunipa hisia ya matumaini na mshangao. Zinanikumbusha kuwa dunia inaweza kuwa pana zaidi kuliko tunavyodhani na kwamba ndoto na mawazo vina nafasi muhimu katika maisha yetu.

Jee, unapenda kuvaa vipuli? Ndio, napenda kuvaa vipuli lakini si kila wakati wala vya aina zote. Napendelea vipuli rahisi na vya staha, ambavyo vinaongeza mvuto bila kupitiliza, kama vile pete ndogo za maskio au vipuli venye muundo wa kipekee, lakini wa wastani kwangu. Vipuli ni njia ya kujionyesha kimtindo na kuongoza kujiamini. Hasaa vinapolingana na mavazi au tukio husika. Hata hivyo, kuna siku nahisi sipendi kuvaa chochote. Na kwa wakati au katika hali ya kawaida kabisa. Hivyo kwangu kuvaa vipuli ni swala la hisia, mazingira na tukio. Si lazima yawe sehemu ya kila siku.

Unasomea wapi habari mtandaoni. Kusoma habari mtandaoni unaweza kufanya hivyo kupitia tovuti za habari zinazojulikana na zinazovutia watu wengi. Hasa kama unasoma habari za Kenya au kimataifa, hapa ni baadhi ya vyanzo maarufu. Tovuti za habari za Kenya kuna tuko moja ya tovuti zinazosomwa zaidi nchini Kenya kwa habari mbalimbali, ikiwemo siasa, burudani na matukio ya kila siku. Utafiti unaonyesha kuwa wengi huitembelea ili kupata habari mpya ya pili ni Citizen Digital pia ni tovuti kubwa ya habari inayotoa taarifa za Kenya na pia mataifa jirani. La tatu ni Nation Africa. Inatoa habari za kisiasa, kiuchumi, michezo na mengine kwa mtazamo mpana. La nne ni Standard Media. Tovuti ya Standard Group ambayo inashugulikia siasa, jamii na habari za burudani. Vyanzo vya habari vya kimataifa ni BBC ambayo inatoa habari za kimataifa pamoja na sekta mbalimbali kama uchumi, elimu, afya na siasa la pili ni Aljazeera ni tovuti na televisheni inayotoa habari za kimataifa hasa kuhusu Afrika na mashariki ya kati. La tatu ni CNN, hizi ni tovuti ambazo ni maarufu duniani kwa habari za haraka na makala za kila. Vyanzo vya habari kupitia mitandao ya kijamii, wengi pia huchukua habari kupitia WhatsApp channels ambayo wanatumia kurasa za habari kujulisha haraka. Kuna Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Hapa unaweza kufuata kurasa za wandishi na vyombo vya habari moja kwa moja. Kwa ujumla ni vizuri kuchanganya kusoma tovuti za habari za kitaifa na zile za kimataifa ili kupata mtazamo mpana. Mpana na sahihi.

Je, unapenda upepo au AC. Napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko AC, lakini hutegemea mazingira. Napenda upepo wa asili kwa sababu hunipa hisia ya uhai na uhuru. Hasaa jioni au asubuhi mapema. Upepo unapovuma kupitia dirishani. Hunifanya nijisikie nipo karibu na mazingira ya nje. Na mara nyingi, hunipa utulivu wa kiakili. Pia ni rafiki zaidi kwa afya, kwani haukaushi hewa wala kusababisha baridi ya ghafla. Hata hivyo, AC ina nafasi yake. Wakati wa joto kali sana au nikifanya kazi inayohitaji umakini mkubwa, AC hunisaidia sana kwa sababu hudhibiti joto haraka na kunifanya nijisikie vizuri bila jasho. Ila sipendi kuikaa muda mrefu sana, hasa ikiwa imewekwa baridi kupita kiasi. Kwa kifupi, upepo kwa starehe na utulivu na AC kwa hali maalum za joto kali au kazi nzito.

Una mahusiano gani na wazee wako? Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, ukaribu, wawekesia na kujifunza. Hata kama sio kamilifu kila wakati, ninawaona wazee wangu kama chanzo cha hekima na mzizi ya maisha yangu. Ninajitahidi kuwasikiliza kwa wanapotoa ushauri, hasa kuhusu maamuzi ya maisha, familia na kazi. Wamepitia mengi hivyo hata kama hatukubaliani kila jambo huwa najifunza kutokana na uzoefu wao. Pia kuna uhusiano wakihisia kuwa jali, kuwa heshimu na kwa opa kwao inapoeze kana. Ninadhamani sana mazungumzo madogo kusalimiana na kuwajulisha kinacho endelea maishani mwangu. Kwa sababu mambo haya huimarisha ukaribu, kwa upande mwingine kuna nyakati tofauti za mtazamo hujitokeza hasa kati ya kizazi chao na changu. Ninapojikuta hatuelewani hujaribu kuwa mvumilivu kweleza mawazo yangu kwa heshima na kukumbuka kuwa lengo siku shinda hoja bali kudumisha uhusiano mzuri. Kwa kifupi, mawasiliano yangu na wazee yana jengwa juu ya heshima, uvumilivu na upendo. Na nina amini wajibu wangu kuya enzi kadri ninaviokua.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Nahisi mchanganyiko wa msisimuko na wasiwasi kidogo kuhusu wasilisho. Hasa mwanzoni, kwa upande moja, wasilisho hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu, kuonyesha kile nilichojifunza na kushawishi na kuelimisha wengine. Nikijiandaa vizuri, huanza kujisikia, kujiamini na wakati mwingine hata kufurahia mchakato wa kusimama mbele ya watu na kuona wanavioelewa au kuhusika na kinachowasilishwa. Lakini kwa upande mwingine ni kawaida kuhisi pressure au uoga kidogo. Hasa kabla ya kuanza, mawazo kama nitakosea au watanielewa najitokeza. Hata hivyo, mara nyingi nikianza kuzungumza na kuona hadhira inanifuata, woga hupungua pole pole. Kilicho nisaidia ya zaidi ni maandalizi mazuri, kufanya mazoezi na kukumbuka kuwa hadhira si adui. Wengi wao wanataka ufanikiwe, pia ujitahidi kuwasilisha kwa mtindo wa mazungumza wa kawaida badala ya kuhifadhi kila maneno kichwani. Kwa kifupi, wasilisho hunitia changamoto lakini pia hunikuza sana. Linajenga katika kujiamini, mawasiliano na uongozi.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Sababu ni nyingi kwanza habari mtandaoni zinapatikana papo hapo kwa haraka mara tu tukio limetokea. Hii inanikutanisha na mabadiliko ya hivi punde. Si kama gazeti ambalo linafika kila asubuhi na linaeza kuwa limechelewa. Pili mtandaoni kuna vyanzo vingi vya kuchagua. Kutoka kwa vyombo vya kitu mataifa, kitaifa, hadi blogs na vyanzo vya inchi zinalenga mada maalum. Unaeza pia kupata video, picture na maoni ya wengine kwa urahisi. Tena mtandaoni ni rahisi kubebeka na kuangalia mahali popote. Computer, simu au tablet. Gazeti la kurasa zinaeza kuwa la kupendeza lakini si rahisi kubeba kila mahali. Hata hivyo, gazeti linaweza kuwa na mwonekano wa kitamaduni na utulivu. Unapolisoma na baadhi ya watu hunafaika na hisia ya kushika karatasi, harufu ya wino na kupumzika mbali na skrini. Kwa ufupi, habari mtandaoni ni haraka, rahisi na yenye vyanzo vingi. Gazeti la karatasi ni tulivu na mtindo wa zamani.